Hivi karibuni ni kipindi cha muda mfupi uliopita au kinachotarajiwa kutokea mapema katika siku zijazo ambacho huashiria ukaribu wa tukio fulani kwa wakati wa sasa.

Iko wapi? Ni swali linalotumika kuulizia mahali au upande kitu, mtu au eneo fulani lilipo ili kupata maelezo ya kulifikia au kujua hali yake ya sasa.

Kunywa, ni kitendo cha kuingiza kimiminika mwilini kupitia kinywani kama vile maji au vinywaji vingine, ili kukatia kiu na kuupa mwili unyevu unaohitajika kwa ajili ya afya na uhai.

Jambo, ni neno la salamu linalotumika kwa kawaida kuamkia, kutambua uwepo wa mtu mwingine na kuanzisha mawasiliano ya kirafiki kwa nia ya kuleta, amani na maelewano.

Mawasiliano, nimchakato wakubadilishana taarifa ujumbe au mawazo kati ya pande mbili au zaidi kwa kutumia lugha, maandishi au ishara ili kufikia uelelewa wa pamoja na kurahisisha utatuzi wa changamoto mbali mbali.

Matunda, ni sehemu ya mmea inayotokana na au ambayo huwa na mbegu ya nyama yenye virutubisho ikitoa ladha tamu au chachu na kuupa mwili vitamini muhimu kwa ajili ya kuimarisha afya na kinga.

Viatu, ni vifaa vinavyo valiwa miguuni ili kutoa kinga dhidi ya mazingira magumu baridi na majeraha. Huku, vikimsaidia mtu kutembea kwa ujasiri na faraja katika harakati zake za kutafuta riziki.

Tazama, nikitendo cha kutumia macho kuangalia kitu au mazingira kwa makini ili kupata picha kamili, kuelewa kinacho endelea na kutafuta fursa zinazo weza kumsaidia mtu kupiga hatua maishani.

Hifadhi ni kitendo cha kutunza kulinda au kuweka kitu mahali salama ili kisipote, kisiharibike au kiweze kutumika wakati ujao na mahitaji. Ikiwa ninjia muhimu ya kuji hakikisha usalama na akiba katika maisha.

Polepole, ni hali ya kufanya jambo kwa utulivu, umakini, na bila papara ili kuhakikisha usahihi wa kazi na kuepuka makosa yanayoweza kutokea kwa haraka. Ikitukumbusha kuwa, hata hatua ndogo za kila siku huleta mafanikio makubwa baadae.

Jaketi ni aina ya vazi la nje linalovaliwa juu ya nguo nyingine ili kutoa joto na kumlinda mtu dhidi ya baridi au upepo. Likiwa ni vazi muimu la kumpa faraja na kumstiti anapokuwa kwenye harakati zake za kila siku nje ya nyumba.

Mke ni mwanamke aliye ingia katika makubaliano ya kisheria, kimila au kidini ya kuishi na mwanaume kama mwenzi wa ndoa. Akiwa ni mshirika muhimu katika kujenga familia kutoa faraja na kushirikiana katika kukabiliana na changamoto za maisha ili kufikia mafanikio.

Hasara ni hali ya kupoteza dhamani, mali au mtaji katika biashara au harakati za kimaisha.

Jibini, ni chakula kilichotengenezwa kwa kugandisha maziwa na kupata sehemu ngumu yenye protini na mafuta. Ambacho ni chanzo kizuri cha nishati na virutubisho kwa ajili ya kuimarisha mwili katika harakati za kila siku.

Mume ni mwanamume aliyeingia katika makubaliano ya kisheria, kimila au kidini ya kuishi na mwanamke kama mwenzi wa ndoa akiwa na jukumu la kushirikiana na mwenza wake katika kujenga, mustakabali, wa maisha na kutoa msaada wa kihisia na kimaendeleo kwa familia.

Mawingu ni mkusanyiko wa mvuke wa maji ulioganda angani ambao huashiria mabadiliko ya hali ya hewa kama vile kivuli au mvua.

Changanua, ni kitendo cha kutenganisha jambo au taarifa katika sehemu zake ndogo ili kuielewa kwa kina, kuona undani wake na kupata suluhisho au mwelekeo sahihi utako kusaidia kufanya maamuzi yenye tija katika maisha.

Ofisi ni mahali maalumu palipotengwa kwa ajili ya kufanya kazi za kiutawala, kitaaluma au kibiashara ambapo mipango hupangwa na maamuzi muhimu hufanywa ili kurahisisha utendaji na kufikia malengo ya kimaendeleo.

Tatizo ni hali ngumu kikwazo au changamoto inayo jitokeza katika maisha na kuhitaji utulivu, maarifa najitahidi ili kupata suluhisho litakalo kusaidia kusonga mbele kuelekea mafanikio unayoitafuta.

Ndogo, ni hali ya kitu kuwa na kiasi, ukubwa au umbo la chini kulinganisha na vingine. Ikitukumbusha kuwa hata hatua au rasilimali chache tulizonazo sasa ni mbegu muhimu. Inayoweza kukua na kuleta mafanikio makubwa hapo baadaye.

Maendeleo ni mchakato wa kupiga hatua kutoka hali duni kwelekea hali bora zaidi kiuchumi, kijamii au binafsi. Ukichangiwa na juhudi za kila siku na uthubutu wa kubadilisha maisha yako ili kufikia malengo makubwa unayotamani.

Uhasibu ni taaluma ya kuweka kumbukumbu, kuchambua na kuripoti miamala ya kifedha kwa usahihi ili kusaidia katika kufanya maamuzi yenye tija na kuhakikisha rasilimali chache zilizopo zinatumiwa kwa ufanisi kuelekea ukuaji wa kiuchumi.

Interneti ni mfumo wa ulimwengu mzima wa mitandao ya kompyuta inayounganisha watu na vifaa mbalimbali. Ukitoa fursa kubwa ya kupata marifa, kutafuta kazi na kuwasiliana na ulimwengu ili kuboresha maisha na kufungua mlango ya mafanikio.

Mara kwa mara ni hali ya kufanya jambo au tukio kujirudia mara nyingi kwa mfululizo. Ambapo katika harakati za kutafuta mafanikio udumu na juhudi za kila siku, ndizo zinazojenga msingi imara wa mabadiliko unayoyatafuta.

Jana ni kipindi cha muda wa siku moja iliyopita ambacho kimepita, kikitupa fursa ya kujifunza kutokana na makosa au mafanikio yetu ili tuweze kupanga vizuri zaidi hatua za leo na za kesho kuelekea maisha bora.

Pakia, nikitendo cha kuweka bidhaa, mizigo au taarifa kwenye chombo cha usafiri au mfumo wa kidigitali ili ziweze kufikishwa mahali zinapo hitajika.

Andika ni kitendo cha kuweka kumbukumbu ya mawazo, mipango au taarifa kwa kutumia alama au maneno kwenye karatasi au kifaa cha kidigitali.

Kahawa ni kinywaji chenye ladha ya kipekee. Kinacho tengenezwa kutokana na mbegu, zilizo kaangwa ambacho kuamsha mwili na akili ili kukupa nguvu na umaakini. Unahitajika katika kukabiliana na majukumu ya siku kuelekea malengo yako.

Soko ni mahali au mfumo ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana ili kubadilishana bidhaa au huduma kwa kifedha, ikitoa fursa kwa kila, mtafutaji, mwenye juhudi kupata riziki na kukuza uchumi wake ili kuboresha maisha.

Nyeusi ni rangi inayotokana na kufyonza kabisa kwa mwanga ambayo licha ya kuwakilisha giza au siri mara nyingi huashiria udhabiti, mamlaka na mwanzo mpya wenye nguvu. Unapotafuta kugeuza changamoto zako kwa ushindi.

Baba ni mwanaume anayetoa malezi, ulinzi, na mwongozo kwa watoto wake. Akiwa kama muhimili na kielekezo cha juhudi na uthabiti katika familia ili kwa kuhakikisha watoto wanapata msingi bora na kukabiliana na maisha.

Hospitali ni mahali maalum palipo tengwa kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu, kinga na matunzo kwa wagonjwa ili kuimarisha afya zao na kuwapa nguvu mpya ya kuendelea na harakati za kujitafutia maendeleo maishani.

Usiku ni kipindi chagiza kati ya machweo na mawio ya jua, ambacho ni wakati muhimu wakupumzisha mwili na akili. Baada ya harakati za kutafuta riziki ili kupata nguvu mpya na utulivu wakupanga mikakati ya ushindi wa siku inayofuata.

Faida, ni ziada inayobaki baada ya kutoa gharama zote zilizotumika katika biashara au kazi.

Ratiba ni mpangilio maalumu wa muda na shughuli, unazopaswa kufanya. Ambao, unakusaidia kutumia muda wako kwa nidhamu ili kuleta mpangilio katika maisha yako na kuhakikishia kila hatua unayopiga inakupeleka karibu na mafanikio.

Nina mukutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe takwimu zote ni sahii. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadha zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu katha. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswala yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafa au inavyobidi nivae tai pia. Nadha ni tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Nitahitaji kulala mapema. Ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huku, ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya na moyo wa mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nina hisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Kazi inachukua muda mwingi sana, narudi nyumbani saa nane jioni. Watoto tayari wamelala, nafikiria siwezi kuendelea hivi. Familia wangu wanahitaji muda wangu pia. Wikendi, ninalala tu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii, naomba nionge na meneja kuhusu muda wakazi. Labda, naweza kumaliza mapema siku mbili kwa wiki, au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia inawezasha kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu. Lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa haita tufaa kama mahusiano yameharibika. Nitafanya mamuzi maku wiki hii.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nipigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka masongamano. Kesho, nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Ye alisema, huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini, bila kumkatiza. Bada ya kueleza, nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikuwa rahisi, lakini alitaka kuzungumuza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya hudumu kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasira. Lakini lazima niwe na subira. Ni kionyesha huruma na ufahamu. Wanatulia. Sio wote wanakua wakali. Wengine ni wapole. Lazima nisipoke hasira zao kwa moyoni. Ni kazi tu. Tio mimi binafsi. Nitafanya kazi vizuri zaidi.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi, nirahisi na nafuu. Lakini, leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Bada ya kazi. Nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha. Nisisahau kitu chochote.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinanifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bila na kuangalia pesa. Nadhani, nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejea kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala. Nifunga vitanda vizuri. Viombo vya kuchomea vikohozi vinaitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki, nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watatusaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nitafikiri, nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na mharage wiki hii. Aridhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa ukulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima uwote. Lazima nitumie wakati huu nzuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Jee, ni kweli? Lazima nizungumze naye leo. Yeye, anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda, anacheza sana. Amesahau masomo. Nitamueleza umuhimu wakufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha nzuri. Bila elimu, utakuwa na shida baadye. Ninataka naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanahitaji msaada wa wazazi, sio lawama tu.

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivibitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Ntatengeneza orotha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitu tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nimesoma maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni mzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara nitajihadhari.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinandelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahi kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyize maji leo. Jua limekuwa kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva, naomba nipande pia maua mengi ili bustani iwe mzuri zaidi shughuli hii ni burudani yangu bora.

Nina miadi ya daktari kesho, saatisa asubui, lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, na tumaini daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya siptali na makaratasi yote ya dawa za awali. Jee, nihitaji kwenda na mtu mwingine? Nadhani nitaweza kwenda peke yangu, hosptali iko karibu. Nita chukua basi moja tu, ninahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia, nimekuwa natatizo hilo kwa muda, labda itaniandikia dawa au itanikabidhi kwa mtaalamu, afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.